Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuskill, yaani kufanya mambo yawe mengi, ndo mapato pia yawe mengi. Nataka nitafte capital, ndo nieze kuskill, ndio nieze pia kupata mapato mengi, ndo nieze pia kujimudu kimaisha. Hilo ndo lengo langu la kwanza huu mwaka na hilo ndo kitu ambacho nafanyia kazi kutoka leo ama kutoka mwaka ulipoanza.

Mji wangu wa kuzaliwa unaitwa nyeri na mahali pale nilikuwa hadi nikakua miaka kaa 6, 7, kisha baadae tukahama na ni vitu mahali pa kuvutia kuna baridi, kuna joto na pia kuna rotuba nzuri sana ya kupandisha vyakula na sana sana mimi hurudi humo saa yenye kuna sherehe ama saa yenye kuna kongamano la familia. Lakini sasa kwa sasa venya tumekuwa wakubwa mambo imekuwa mengi na kurudi mle pia inakuwa ni taabu ama ni kazi Ila la ila kama una chance unafaa unatembea mle na utafurahia sana.

Kazi zangu kupanga ni rahisi kwa sababu kila siku najua lazima nifanye kazi yangu na ni kazi ngapi na nafaa kupata ngapi. So, nikiwa na hiyo plan na mambo inakuwa ni raisi sana kufanya na zifanya tu na nina juwa leo nafanya kiasi flani, kesho nifanya kiasi kingine na hiyo siku ingine kazi zingine. Huwa sijiskumi sana na makazi Nazipanga hivyo nafanya zenye Ninaeza kwa siku, alafu badae kesho nazifanya zingine hiyo siku ingine nafanya zingine na hivyo kazi inakuwa nyepesi kufanya bila presha kabisa.

Sadaka sijatoa kwa muda mrefu kwa sababu sijaenda kanisa kwa muda mrefu pia. Ila michango nimekuwa nikifanya hapa na pale kuhusu kwa marafiki na watu pia nisio wajua pale mtandaoni. Watu walio wagonjwa, wanahitaji matibabu, maybe kwa nchi zingine kama India. So hizo michango nimekuwa nikichanga ila sadaka sijatoa kwa muda mrefu. Lakini nitakaporudi kanisani ka lazima-lazima nitatoa sadaka.

Nywele nanyoa mara kama tatu kwa mwezi na sababu zangu za kunyoa mara tatu ni kwa sababu nina kipara. Na sasa mara kwa mara lazima nikae pia nikinyoa vizuri ndo kipara pia kisionekane. Unajua mi pia ni kijana mdogo na pia kuwa na upara uko na kiumri kidogo pia ni aibu. Inaonekana ni kama uzee watu hawajui kuwa ni genetics. Na sasa no maana lazima nikae nikinyoa mara kwa mara.

Mvua naupenda sana, sana, sana, kwa sababu mvua ukiwa unanyesha, tunapokea mvua ni kumaanisha kuwa wakulima wanaeza panda, ngombe vinapata vyakula, na pia vumbi linapungua, hewa inakuwa safi. So mvua una manufaa mengi sana, not only kwangu, sio kwangu peke yangu ila kwa kila mtu ambaye anaishi humu nchini, kwa sababu watu wanaweza vyakula vinakuwa vingi, na watu wanaweza kujimudu, na watu wanashiba na pia mambo ya drought na watu kufa na njaa pia na mifugo inapungua sana. Kwahivyo mvua ni kitu muhimu sana katika society yangu.

Huwa sitazami TV sana lakini kama unamaanisha by mfereji na series, series ambayo nafuatilia sana sana sana ni ingine inaitwa Banshee na kuna pia Prison break na Breaking Bad. Hizo ni vipindi vya televisheni ambavyo vimenivutia sana na vina ung'ato mwingi sana. Yaani ukianza kuvitazama hivi yaani hutamani viishe Unavifuatilia kwa sababu script yake imeandikwa vyema na pia acting yake imefanywa vyema mambo yote yamelainishwa na pia hiyo ni programu njema sana ambayo ina mvuto mwingi sana na ina mafunzo mengi sana mle ndani Kwa hivyo hizo ni programu tatu ambazo nazifuatilia sana na ninatamani sana kuwe na zingine kama hizo.

Maramingi mimi huenda madukani majioni jioni na sio kwa duka la kawaida sana sana mimi huenda kununua viungo vya kupika kama nyanya, dania na vitungu kwa mama kibanda majioni jioni jumata mingi mimi hupika mlo moja kwa siku. But mwisho wa mwezi mimi huenda madukani kufanya shopping kama naivas, quickmart na pengine maduka zingine kama hizo.

Ndio, lazima nipige kura. Na nimepiga kura kwa mara tatu sasa na hii itakuwa mara yangu ya nne. Na sababu kuu yangu ya kuenda kupiga kura ni kwa sababu ningetaka kuwa influence kwa kukua mtu ambaye anabaini viongozi wanaoutuongoza katika hii inchi. Sana sana ndio nieweze kukabiliana pia na wafisadi na mambo kama haya na niweze pia kuleta maendeleo kwa majimbo yetu.

Nimeshiriki mashindano kadhaa. Nikiwa katika shule ya msingi nilishiriki mashindano ya kuchora ambayo ilikuwa imehostiwa na kiwi. So nilichora na nikaenda nikakujia tuzo langu pale Bomas of Kenya na nilifurahia sana kuwa mojawapo ya wale walioshinda katika mashindano hayo. Ila pia nimekua nimeshindana kwa mashindano mengine kama ya drama festivals na music festivals pale haya ya shule ya upili na pia hapo niliibuka kuwa mshindi na ni mambo ambayo hunifurahisha sana ninapo yakumbuka.

Naupenda msimu wa disemba sana sana kwa sababu wakati huo watu huja pamoja wanashirikiana na familia zao, marafiki zao na wana have a good time, wanashirikiana wanachinja, wanakula pamoja, wanashiriki mvinyo kwa pamoja, wanakumbusha na mambo yao ya zamani na pia kupanga mambo mpya ya mwaka ujao. Kama saizi tunapanga mipango ya mikakati ya hii mwaka na jinsi tutakavyojiendeleza kimaisha na jinsi tutakavyoweza kukiinua familia zetu zieze zikaeza kujikimu kimaisha. Yes.

Endapo kuna tatizo pale kazini, kitu cha muhimu ambacho mimi hufanya ni kuhakikisha kuwa waliyo husika katika shida hizo ama kukuleta hizo shida, wanajua that kuna shida zimeibuka na kwa hivyo kwa kuja pamoja tunabaini jinsi ambavyo tutakavyo tatua shida hiyo na tutakavyo izuia kuwa endapo in the future hakutakuwa na shida kama hiyo itakuja kuhappen tena, kutokea tena. So tunapukuja pa moja, tunaizungumzia pamoja, tunaijadili na tunaweza kuibuka na suluhisho la kudumu.

Mji wa Miami ni mji ambao ningetaka sana kuutembelea na pia Beverly Hills pale California ni mji ambao ningependa sana kuutembelea na kwa sababu ningetaka kuzitembelea ni kwa sababu ya jinsi ambavyo mimi huona huku mtandaoni, kuna maisha mazuri, kuna hali ya anga nzuri na watu humo pia wanakuwa na pesa na watu wameeza kujiendeleza kimaisha, watu wana magari mazuri, majumba mazuri, mapesa, yaani maisha ya humo inakaa ni maisha nishwari na mambo yako mufti.

Ninapotazama nje kutoka kwa dirisha langu naona mambo mengi naona kwanza kuna uwanja ambao una nyasi na pia nikiangalia upande wangu wa kushoto naona kuna kanisa, nikiangalia upande wa kulia naona kuna jumba la kifahari ambalo linajengwa na pia saa hizi kwa sasa hivi nikiangalia na una pia kuna gari ambalo limeegeshwa hapa chini na ambalo linashirikiwa na mmoja wa tunaoishi nao pamoja katika ploti moja. Na ni nikiangali huko nje pia na furahia na mawazo yangu yana feel yametulia na ilhali ingawaje hakuna miti mingi au majengo Lakini kuna barabara na mengineo na ni mambo ambayo ni yanafurahisha na wakati hu ni msimu wa jua ila kumekuwa nakijibaridi sana sana masaa ya jioni na wakati mimi hupenda kutazama sana ni wakati wa jioni juu ninaona kuna saa zingine mwezi unatokea jua pia asubuhi ni wakati mwema wa kutazama na mambo kama hayo Lau ukiangalia tu kwa jumla ni mambo inapendeza na kila kitu iko mahali ambapo kinafaa kuwa na ni mandhari ambayo yanavutia sana.

Kwa sasa hivi singesema napendelea but ni kwa sababu sana sina pesa za kununua vitu mtandaoni na pia kuna ile imani watu wakora wamekua wengi pia mtandaoni na unaponunua kitu lazima ukuwe na umakinifu mwingi sana juu taibiwa. But kwa jumla nimenunua vitu kadhaa mtandaoni na vilifika salama na vilikuwa vya quality ya juu na ambayo nilipendelea nimenunua friji online nimenunua tv yangu huko online pia na nimenunua pia simu kadhaa online na zote nilinunua kwa watu wanauzao na watu nawa fahamu na maduka ambao nayafahamu na kuyaamini na ndio maana but kwa jumla siezi sema napenda kununua vitu mtandaoni.

Tunda langu la kupendezwa ni nanasi. Napenda nanasi iliyoiva vizuri ambayo iko na rangi ya njano na ambayo lina maji mengi yaani ndani. Tunda kama hilo yaani nanasi hunukia vizuri, lina ladha njema, lina sukari nzuri. Na pia ukila pia lina manufaa mengi sana kwa hali yangu ya afya. Kwa hivyo nanasi ni tunda ambalo nalipenda sana na nanasi mingi hutofautiana sana kwa sababu kuna nanasi za Uganda, kuna nasi za Tanzania na pia kuna nasi za hapa Kenya. But kwa ujumla yaani nikiziangalia zote na nichaguwe moja ningesema nanasi za Kenya ambazo hukuzwa hapa kwa Del Monte ni nanasi ya mbazo ni za quality ya hali ya juu na ni nanasi ambazo hutumika kuunda masharubati ya mananasi na ni sharubati ambazo watu wengi huzipenda. So napenda nanasi sana na ni nanasi ambazo zinakuzwa hapa Kenya na kampuni ya Del Monte.

Masomo yangu nilianza pale maeneo ya Othaya kwenye shule ilikokuwa inaitwa Irende Primary School. Toka hapo tukahama, tukaenda Nanyuki. Ambapo nilienda nikaingia shule ya Mary Immaculate Nanyuki. Awe ni kwenye shule ya Chekechea, nikajifunza hapo miaka mbili. Kisha nikatoka hapo nikaenda Ngetha Memoriol Academy pia iko pale Nanyuki. Na pia hapo nilisomea shule mwaka wamusho wa shule ya Chekechea. Toka hapo nilienda kiahuko primary school nikasoma kidarasa la kwanza la pili na la tatu. Toka hapo nikaenda shule ya Nanyuki DEB ambao nilisoma kutoa kidato darasa la nne na darasa la tano muhula wa kwanza. Toka hapo nilihamia shule ya mwisho ambapo nilisomea ya msingi ambayo inaitwa imani junior Academy ambayo nilisoma kutoka darasa la tano, muhula wa pili na wa tatu, darasa la sita na la saba na la nane. Na hapo nipo nilifanyia mtihani wangu wa shule ya msingi. Kutoka hapo nilienda shule ya upili ambayo inaitwa Ontulili Boys high School. Na hiyo shule hapo ndipo nilifanyia mwaka kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha nne. Kisha baadaye nikahitimu na nikaenda kwenye shule chuo kikuu cha Kenyata ambapo nilifanyia pia masomo yangu ya degree kutoka hapo hadi kutoka mwaka wa 2012 hadi 2016 Yes.

Mara kwa mara mimi hutumia video kwa mawasiliano but ila si kwa wingi, sio jambo langu la kawaida. Mawasiliano mengi sana si hufanya ni kwa kuongea ama kuwapigia simu tunataotaka kuwasiliana nao. Na pia kuna wenye tunaandikiana nao arafa fupi fupi kwenye whatsapp na pia kwenye arafa za kawaida tu. So but mawasiliano mengi si hufanya kwa mtu kwa mtu person to person na kwa simu.

Utaratibu wangu wa kuamka wa kila asubuhi ni rahisi kwa sababu mi hurauka saa kumi na mbili na unusu. Jambo la kwanza ambalo mi hulifanya ninapiga dua yangu ya asubuhi namshukuru mola kwa kunilinda usiku mwema na namwambia pia siku ninapoianza awe wa kuendanisha nami na kuniongoza na kuyalinda matendo yangu. Kisha baadae nikishamaliza kupiga dua, naanza natandika kitanda changu, na make sure kiko salama na kiko safi, toka hapo naenda na nawa niko naenda kwenye bafu na najisaidia, alafu kutoka hapo hivi naenda nachukua mswaki wangu na nasugua meno, kutoka hapo naiosha uso wangu, alafu kisha baadaye naenda jikoni naandaa staftahi, toka hapo naingia bafu tena, naoga na ninavaa mavazi yangu ya kila siku na mambo ninaianza siku namna hiyo Kila asubuhi nafanya hivo kila siku Japo kama kuna kazi zingine nazifanya nyuma ya hiyo Nishafanya hayo yote.

Vitu vingi ambavyo ninavyo na napenda kuvinunua kwa maduka ya kama maduka makubwa makubwa kama Naivas, QuickMart na maduka mengine ya kama hayo. Na kwa sababu ya mimi hupenda sana ni sana sana mimi hupenda kununua vitu kama ma TV, ma fridge, ma washing machine na mavituko zingine kama hizo kwa maduka kama hayo kwa sababu naweza ya amini na yanaleta bidhaa za hali ya juu. But kwa vitu ya kupika na penda kuenda kwa pia maduka tu kama hayo na nunua vitu vyangu juu pia bei yao ninafuu na unaweza nunua vitu mingi kwa jumla bila ku, kwa jengo moja. Si kama kununua kwa duka za kawaida humu mtaani ambazo mara mingi utakuta zinakosa vitu zingine havina vitu vyote vitu ambavyo ungetaka. So kama ni maeneo ya kununua vitu mimi napenda kununua vitu vyangu kwa maduka ya kijamii kama vile naivas, quickmat na maduka mengine kama hayo. Nani kwa sababu ambazo nimeeleza hapo.

Napenda kuvaa nguo ambazo si rasmi na kwa hivyo namaanisha ni napenda kuvaa tishati, napenda kuvaa jeans na napenda kuvaa viatu vya sneakers, aina ya sneakers. Nikivaa hivyo yaani najisikia najihisi mwema ambao na mwepesi na jihisi ambaye anavutia na ana mwonekano mwema na mwonekano wa vijana. Wajua ukivaa nguo, rasmi sana sana watu wanakuchukulia we ni mtu wa maana sana na wanakuchukulia kuwa we ni mtu serious mtu ambaye hapendi mchezo mtu ambaye amefocus sana na maisha yake Ila ukivaa nguo, ambazo nimezitaja hpo tishiti, jeans na viatu vya sneakers huonekana wewe ni mwepesi Yaani, we ni rahisi kuongea nawe ni rahisi kucheza kucheza, kupiga michezo na wewe Yaani, watu wanakuchukulia wewe ni mwenyeji tu na ni mtu wa kawaida Hata kama wewe bado mambo yako umeyapanga vyema na unayatekeleza kwa umakini, umakinifu bado watu wanakuwa ni rahisi kuongea na watu na kuingiana nao na kushirikiana na kufurahia pamoja.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti kufanya mambo mengi, kwanza juu sikuizi venye teknolojia ya AI za sauti zimetukuja, ina kuwa ni rahisi sana kupeana instructions. Sila zima ushinde ukiandika kwa simu ambayo itakuchukua muda mrefu, hilo ni wazo lako, unalitekeleza kwa maneno, na unalieleza kwa maneno, nao teknolojia ya sauti inaeza kulichukua na kukupa jawabu kwa hapo hapo, pia kwa sauti. Ambalo ni rahisi pia kuelewa na pia inakiwa ni rahisi aisi sana kufuatilia na kutekeleza Sio kama yenye ya kutumia maandishi ambapo lazima uandike Kisha badae itakupea jibu pia kwa njia hiyo hiyo ya maandishi ambayo lazima pia uchukwe muda wako pia uyasome na uweze ukayaelewa na mara mingi utakuta yatakupita Kwa hivyo teknolojia ya sauti mi naitumia kwa wingi na ninaipenda sana kwa sababu ni rahisi sana mimi nao kuongea na naipie wazo langu na inanipa wazo lake na majibu yao inakuwa ni rahisi sana kuyachukua na kuyatekeleza kwinginea. Asanti.

Kila ninapo amka asubuhi naamka napiga naomba, kwanza jambo la kwanza naomba, kisha baadaye natoka hapo natengeneza kitanda changu nahakikisha kiko salama na kiko kwa mwonekano mzuri nakitandika yaani ndio. Pia nikirudi hapo jioni inakuwa kazi ya kulala pia ni rahisi Kisha natoka hapo hivi naenda naingia kwenye bafu najisaidia Toka hapo nachukua mswaki wangu nasugua meno namake sure ni niko safi Pia na nauosha uso wangu namake sure nimerauka nimetuoa zile nini za usingizi tena naingia jikoni naandaa breakfast yangu na baadaye naikula nakula breakfast yangu Alafu kisha baadaye nikishamaliza kila kitu na kuosha pia vyombo vya asubuhi Pia naingia kwenye bafu naoga, kisha navaa, alafu naianza siku zangu So kazi zingine zote ambazo sijafanya nazifanya naanza kuzipanga naanza kupanga na kujua Nitaanza kufanya kazi hii, nitafanya hii, kisha baadaye, nitafanya hivi na nitaifanya hivi na hivyo ndiyo ratiba ambao naitumia kuanza siku yangu.

Nafanya mambo kadhaa kuhakikisha kuwa nimeweka afya nzuri kwa maisha yangu. Jambo la kwanza nahakikisha kuwa ninaala vizuri nala vyakula ambavyo ni vya kiyoga yani ni vyakula ambavyo si vyakula ambavyo zimekua processed sana kwenye makampuni na viwanda. Na make sure vyakula ambavyo nala ni vyakula safi pia na vyakula ambavyo ni vya kunufaa mwili wangu. Kumanisha kuwa nahakikisha kuwa sili ugali mwingi, sili carbohydrates mingi ila napunguza na make sure na kula fruits na nakula proteins kwa wingi. Jambo la pili ambalo mi hufanya kuhakikisha kuwa afya yangu ni nzuri na make sure kuwa napiga tizi nakimbia asubuhi naruka kamba na kumake sure kila wikendi naenda kuogelea kumake sure that roho yangu iko salama na iko thabiti. Jambo la tatu ni kumake sure kuwa nafast, Sio lazima nile kila siku na make sure kuwa naliruka siku kama mbili ama tatu ambazo sili na hizo siku nala nakunywa tu maji na kupiga tizi jinsi inavyofaa. Na kwa kufanya hayo mwili wangu umekua mwepesi Mwawazo wangu yamekua ni thabiti na imara na pia muonekano wangu unakuwa ni muonekano wa kijana mdogo Kwa hivyo naezakuieka afya yangu nzuri na hivyo pia naeza kuavoid kwenda kwenye mahospitali ama kumeza meza dawa na bado mi ningali kijana So hayo ndo mambo matatu ambayo natilia manani sana kumake sure ama kuhakikisha kuwa afya yangu ni nzuri.

Chumba changu cha kulala ni, si kidogo na pia si kikubwa sana, kiko hapo katikati. But ni chumba kizuri na ninakipenda kwa sababu kinatoshea kitanda changu cha 6 by 6 na kina mwangaza ju dirisha iko mahali ambapo jua linaingia vizuri na kuhakikisha kuwa mchana jua limeingia na joto kuna joto. Na pia limepakwa rangi mzuri, rangi nyeupe, na pia kuna rangi ya pink ambayo imepakwa pia. Na hizo rangi hizo huvutia na zinatuliza mtu haswa wakati ambapo unataka kupumzika, tu na bila kufanya chochote, unaweza kuja uingie kwenye kitanda na utulie Nikichungulia pia kwenye dirisha naona kuna uwanja, na kuna barabara, na kuna majumba Naona yaani, ninaona kila, karibu kila kitu ambacho kiko humo nje. Pia kuna uwanja wa watoto naweza ona huko hivyo watoto wanacheza, na ni chumba ambacho nakipenda sana kwenye nyumba yangu. Ni chumba hiki cha kulala kwa sababu kitanda kiko sawa. Ni kitanda kikubwa, na godoro ambao nalalia pia ni godoro ya springs, na ni godoro safi, na ni godoro yaani ambayo inakupa, inakupa upumziko unapoingia. Kwa hivyo ni kitanda ambacho, chumba changu cha kulala ni chumba ambacho nakipenda. Na kina kitanda na mambo ya malazi ambayo yote ni mazuri kwa kuhakikisha kuwa mimi na wengine tunapumzika itakanavyo ama ipasavyo.

Mchezaji wa mchezo ambao na mpenda sana ni Cristiano Ronaldo ambaye anachezea timu moja mle nchini Saudi Arabia na nampenda mchezaji huyo kwa sababu ni mchezaji ambaye nimekua nikimuona na pia nikianza kumuona alikua kijana mdogo wa miaka kidogo miaka kumi na na kitu 15-16 hapo hivi katika timu yake pale ya Manchester United na mchezaji huyo pia kwa kutia bidii na kupiga tizi ameweza kuibuka na kueza kukua na ameweza kuwa mchezaji maarufu zaidi. Kutoka hapo maeneo ya Manchester United ambapo alifunga mabao mengi mno na pia ameweza kuwa mchezaji ambaye ameweza kujipanga kimaisha pia na bibi yake pale Georgina wameweza kujipanga na ameweza ku grow pia amekua kukua mtu mmoja tajiri sana na kwa kujipanga hivyo ni mtu ambaye nampenda sana na kwa sababu sio kwa michezo tu ambapo anaeza kunipendeza ila pia kwa jinsi ambavyo anapanga maisha yake na familia yake kwa hivyo ni mchezaji wa maana sana na nina mthamini sana kwa sababu ya mambo ambayo anayafanya sio kwake tu ila kwa jamii pia.

Napenda kuwa mahali ambapo pametulia, mahali ambapo pana manthari mazuri, mahali ambapo kuna nyasi mbichi, nyasi ya kijani, na mahali ambapo maua yametunzwa vizuri, kuna maji, kuna sauti ya wanyama, kama ndege, ndege wasikia sauti zao zinakutuliza, na pia unasikia yani ukiwa mahali pale hewa ni safi na hewa ya kupendeza. Mahali ambapo yani ukiwa mahali pale hata kama una mambo unayoyapitia ya kimaisha Unasikia mambo yako yametulia na kwa mda unasikia umesahau mashida zako na unaeza ukayatulia Yani napenda mandhari ambayo ni maandhari yanavyopendeza na pahali si pachafu mahali ambapo ukiingiana na nature unasikia yani umefika na mahali ambapo panakupea amani na panaeza kutuliza kimawazo na pia unaeza kueza kufocus na kufanya kazi zako ambazo ungetaka kuzifanya mahali pale Kwa hivyo mi napenda mahali ambapo kuna miti, kuna maji, kuna ndege na kuna utulivu na kuna usafi Hilo ndio mahali ambapo napapenda.

Kwa kawaida kama mtu ambaye anafanya kazi online nakwama kwenye mitandao na lala masaa 5 ama masaa 4 kwa siku nyingi kwa sababu masaa mengi nafanya kazi usiku na kazi mingi zinaitajikana na zinakuwa na deadline tight sana. Kumaanisha lazima zikuwe delivered as soon as possible kwa muda mfupi sana na hiyo inafanya inathiri sana masaa yangu ya usingizi kwa sababu masaa mingi nakuwa na lala masaa 3 ama masaa 4. Ikienda sana masaa tano, na saa yenye nabahatika sana saa yenye hakuna kazi nyingi, na lala masaa sita, but kwa masiku mingi masaa mingi, yenye mimi hulala, ni masaa tatu ama masaa nne ingawaje hainitoshi but inanisaidia sana kupumzisha mawazo na niweze kuraukia kazi zangu siku zingine ama mchana naweza lala naweza pata lisaa limoja ama masaa mawili hivi niweze kulala na ndio pia niweze kufanya kazi zangu za kawaida usiku. Shukran.

Mtaa wangu napenda naupenda kwa sababu kwanza umetulia ni mahali pazuri na mahali ambapo hapana kelele, hapana viwanda, kwa hivyo na ni mahali tu pamejaa nyumba za watu za kukodisha na mahali manyumba mingi zimejengwa, watu kuja kutulia huku. La pili ni eti mtaa yangu ina barabara, kwa hivyo watu kama ni mbali ingawaje ni maybe dakika kumi kutoka kwa the main highway, it is unaeza kuipata kwa haraka, unaeza fika hapo haraka sana ni dakika kama tano sita hivi kutoka kwa barabara kuu. Tatu, kuna usalama. Maeneo hii, toka nikuje maeneo haya, sijasikia situation yoyote ile ya uhalifu, ama mauwaji, ama mambo mengine, mabaya hivi ya kikai, kigaidi. Na nne, kuna chakula kitamu na kuna, unaeza pata maziwa safi, chakula safi, na hayo yote ni kumaanisha pia ni mahali pema pa sana pa kulelea mtoto na kulelea familia yako. So kwa jumla, mtaa wangu ni mtaabsafi, una barabara, una stima, una maji na kuna usalama na kuna vyakula visafi ambavyo vinahitajika kukuwa na familia njema.

Nikuna wasiwasi natulia tu na najichungu za mie mbona na wasiwasi. Kuna jambu ambalo ni nimelifanya vibaya ama kama ni nimemkosea mtu ama ni memfanya mtu jam tendo. Yani natulia kwanza ju ukiendelea kuna wasiwasi, haisaidia ama haikupi suluhisho. Ni kwa kutulia na kuangazia mambo ambayo yakuleteua wasiwasi, nipo nitakapopata jibu na niweze kushugulikia swala hilo. Kama nimekosea hamtu, nena na mwamba msamaha, kama ni nimefsnya kijambo ambalo lifai na rekebisha na hivo tu ndivo tu naweza hutoa uo wasiwasi na nieze kaeza kukulainisha mambo yangu na ndiposa wasiwasi huo ukaniisha nakini mambo ambayo enye ni kajipata na wasiwasi maybe na pengine sijui nini yombacho ni mekifanya na tulia tu, naenda na tembea, na pigwa na hewa, na narudi badaye badaye nikiwa mzima na wasiwasi huu kumeisha Ndio siupe wakati mwingi sana kufikiria Majambo ambalo maybe Pengine siyelewi nini shida Naju kuna wakati mwingine tu mwili unajushtuka kona wasiwasi wenyewe Yes.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kwa wingi sana. Kila siku natumia mitandao ya kijamii kama vile TikTok na natumia YouTube. Hizo ndo zile za zenye natumia sana kwa wingi. Na ni kwa sababu nazitumia ni kwa sababu kama ni TikTok naeza kuta kujua vijana wenzangu wanatafuta kazi vipi huku mitandaoni na wanafanyaje ndo waeze kupata hizo hela. Nayo YouTube pale natumia kujielimisha kujua wenzangu wanafanya nini. Majirani zangu kwa nchi zingine ama vijana wenzangu nchi zingine wanafanya nini na ni mambo ipi pia yanaendelea humu duniani. So natumia YouTube na TikTok sana kujielimisha na kujiendeleza kimaisha, Yes.

Aah maziwa sipendi kunywa maziwa kwa sababu maziwa kwanza maziwa ambayo mahali ambapo mi naipata humu ta kwenye maisha ya mjini ni maziwa ambayo yamepitishua kwa viwanda ni maziwa ambayo yamekua processed sana na kwa hivyo yametolewa madini ambayo ni ya manufaa kwa mwili yangu na mara mingi unajipata maziwa yale nikiyanywa naenda either napata kichefu chefu ama napata pia na ongeza kilo sana kwa sababu maziwa yale yamekua processed. Kwa hivyo kuwa ujumla maziwa nayatumia tu kupika chai na maybe kuyaongeza kwa uji wangu na kwa yaani kama kiungo tu ila siyapendi kuyanywabmaziwa kwa kavu kipekee yake.

Mwalimu ambayo na mkumbuka sana naituwa Mr. Karani, pale high school, alikuwa mwalimu wangu wa biashara. Na kwasababu yangu kubwa ya kumkumbuka ni jinsi alivyokua anapenda biashara na kuifunza kwa umakinifu na kwa ujuzi mwingi. Alikuwa mcheshi pia, alikuwa anapenda kuunganisha story za, yani mafunzo ya darasa na vitabu kwa mambo ambayo yanatendeka kwenye jamii na kwenye mambo ya biashara haswa. Na kwa gym sababu hiyo nilipenda somo la biashara sana na nikakua mwanafunzi bora katika darasa langu Mwalimu huyo nilimbuenda sana ola ile Lakini baadaye alikuja akafutua kazi juu alikuwa anapenda mvinyo sana. Na mambo yake ya pombe yalikuwa anafanya mara mingi asikuje asikuje darasa kufunza. Kwa hivo nampenda huyo mwalimu na mahali ambapo alipo ajue na muenzi sana, Asanti sana Mr. Karani.

Kwa hivi sasa sina kitu cha dhamani ambacho na hifadhi kwa sababu bado sijeza kuwa na pesa za kutosha kiasi kwamba naeza kuwa na kitucha zamani ambacho ni nimenunua na naki hifathi Lakini hapu badaye ni naplani ni mambo ya kijipa na pesa zikiongezeka na panga kununua bitcoin na solana na pia dhahabu na nieza kuzi hidhathi niyeze ni kampa mtoto wangu anapokuwa ingetaka sana arithi bitcoin, solana, ethereum na dhahabu. Hayo ndo mambo ambao langetaka sana kurithi ndiyo hayo mingine niweze kumtoa kwa njia za kitambo za mali kama mashamba na mambo kama hayo nieze nikamleta kwenye mambo ya ki digitali kama hayo ambayo nimetaja kwa hivyo sasa kwa hivyo sasa sina chochote ambacho nimekifadhi lakini nijambu ambao nalifanyia kazi na ningetaka sana kuwa mmoja wapu wa wale wanawafafadhi vitu vya mbamu dhamana kama Bitcoin, Solana, Ethereum na dhahabu Yes.

Nakipenda chakula ambacho kimepikwa kwa mafuta, ila kisiekwe mafuta mengi, mafuta yanafaa kuwa tu ya kuunguza, kufanya kitungu kikiwe na ladha, kuipa kile chakula ladha ya kitungu na ladha ya kukaangwa, lakini hivi vyakula ambavyo vimekuwa kwa mafuta mengi, hivyo sivipendi, lakini mafuta yenye yameekwa kupimwa na kwa kipimo ambacho kinafaa, hizo nakipenda. Ladha ya kitungu na ladha ya kukaangwa, lakini hivi vyakula ambavyo vimeekwa kwa mafuta mengi, hivyo sivipendi, lakini mafuta yenye yameekwa kwa kupimwa na kwa kipimwa ambacho kinafaa, hizo nakipenda. Ni chakuchemshwa Unakihisi kwamba hakina ladha na hakipendezi na hakina mvuto wowote Ila nyama ya kuchemshwa naipenda sana na ninapenda hiyo supu yake Kwa sababu nyama kumbuka pia inamafuta yake ambayo ni hali ina afya njema Kwa hivo chakula chakukaangwa nakipenda kisicho chakukangwa, kisicho na mafuta, sikipendi ila tu nyama na supu yake.

Napenda wanyama kama mbuzi, ngombe, farasi, punda na mbwa. Hao nawapenda sana juu ni wanyama muhimu sana kwa mwanadamu. Kama ukiwa na mbuzi na ngombe, unaweza wakamua, na ukanywa maziwa, unaweza pata nyama pia kwao. Na pia wanyama kaa farasi pia wanasaidia sana na kazi, unaeza wakodisha kwa watu wanaopenda haswa mambo ya utalii utalii. Na wanyama kama punda wanasaidia na kazi za nyumbani kama kulima na kubeba mizigo. Na mbwa pia nampenda kwa sababu ni mtu ni mnyama ambaye anaeza kusaidia sana kwa usalama na nayeweka boma yako ikiwa salama. Kuku zinakupa mayai na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo nawapenda sana wanyama wa nyumbani kwa sababu ni wana manufaa mengi Isipokuwa kutupa nyama na vyakula vingine wanaeza tusaidia pia ku kama kuhifadhi mali yetu.

Sifa nzuri kwa kiongozi mzuri ni kuhakikisha kuwa wanajua jinsi matendo yao yamewafikia wengine na imewanufai watu wengine ambayo wanawafanyia kazi. Kwa mfano, kiongozi akihakikisha kuwa watoto wengi kwa kwenye anatoka ama kwa jimbo analoliwakilisha wanaenda shule, anafaa kuambiwa kuwa amewasaidisha, amewasaidia wengi kuelimiwa na kuwasaidia sana kusecure a better future for them kwa sababu masomo ndio mambo jambo kuu ambalo linawasawazisha watu. Pia, mnaeza kubali huyo kiongozi kwa kumsifu, mnaeza mpa wakati mwingine pia akawa kiongozi wenyu na akaeza kuwatendea mambo mengi. Ila, wasikubali sana viongozi ambao wanaokubali kwa kuwapa pesa na kwa kuwahonga. Hayo ndo mambo anayofaa kukatana. Sifa nzuri kwa kiongozi ni kukufanya kukubali kuwa na kumjulisha kuwa kazi yake inakubalika na imewanufaidi watu wengi sana kwa jimbo ama wadi anayoiripresenti. Ee. Hilo ndio jambo la muhimu. Hakuna kitu kingine unachoweza kumpa kiongozi mzuri.